Mara nyingi nafanya mazoezi jioni kwa sababu ndipo napata muda na nguvu kidogo baada ya shughuli za siku. Hato hivyo siwezi kusema nafanya mazoezi mara kwa mara sana. Wakati mwengine huwa mchovu au sina motisha ya kufanya workout kamili. Lakini nikipata huru napenda angalau kutembea au kufanya mazoezi mepesi ili kusongeza mwili na kujisikia vizuri.

Mimi husikiliza aina mbali mbaliza muziki different genres mara nyingi napenda hip hop na afro beat lakini pia wakate mwingine husikileza bongo na dance hall kulingana na hali ya moyo kwa ujumla spendi kujifungia kwa aina moja au genre moja tu husikileza mziki wa aina zote mradi tu na midundo mizuri au ujumbe unoniguza.

Hapana sijui kwenda maonyesho ya sanaa Ingawa napenda sanaa na ubunifu Sijui kupata nafasi au muda wa kuhudhuria maonyesho hayo Hata hivyo ningependa siku moja kwenda kuona kazi za wasanii na kujifunza zaidi kuhusu sanaa.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe mara kadhaa. Kwa sasa Sina rasilimali za kutosha hasaa capital ama mtaji wa kuanzia. Hivyo bado sijaweza kuanza. Hata hivyo nina niya na malengo ya kufanya hivyo siku zijazo. Mara nitapokuwa katika nafasi nzuri ya kufadhili biashara yangu. Ntaiendeleza kwa sababu naamini kuwa kujiendesha kibiashara. Kunampa mtu uhuru zaidi na furusa ya kujenga kuliko kuajiriwa.

Napendelea hali ya hewa ambayo ni nyepesi na ya joto kidogo. Si moto sana na wala si baridi sana. Hali kama hio ufanyiwe rahisi kufanya shughuli za nje kama kutembea mazoezi au kupumzika bila kukasirika na jua kali au baridi. Pia napenda wakati wa mvua ya nyakati za mchana kwa sababu hutoa utulivu na hewa safi. Lakini si mvua yenye nguvu inayoshusha shughuli kwa kifupi. Napenda hali ya hewa inayofanya kila kitu kuwa rahisi na furaha zaidi kufurahia siku.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini mimi huchukua hatua kadhaa kwanza napanga kazi zangu kwa utaratibu na kuzitenga kulingana na kipaumbele kufanya kazi muhimu kwanza pia napunguza shughuli zinazochukua muda zisizo za lazima kama kutumia simu au mitandao ya kijamii bila sababu ili kuzingatia kazi. Mara nyingine hufanya muda maalumu wa mapumziko ili akili yangu ipumzike na kutochoka pia huweka malengo madogo ya kila siku ambayo hufanya nishughulikie kwa umakini na kuongeza uzalishaji wa kazi.

Changamoto ni nazo kutana nazo kazi ni mara nyingi ni upungufu wa muda, kazi nyingi zinazo shinikiza, na wakati mwingine mawasiliano yasiyo eleweka kati ya wenzangu au wasimamizi. Pia mara nyingine changamoto ni kukabiliana na vikuazo vya rasilimali au vifaa vya kufanya kazi. Hata hivyo hua najitahidi kushugulikia changamoto hizo kwa mpangilio mzuri, kuwasiliana kwa uwazi na kutafuta suluhisho badala ya kulalamika ili kazi iyendele bila kusababisha usumbufu mkubwa.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa, mtobna pia bahari. Nimepata nafasi ya kuenda bahari ya hindi, mara kadhaa. Na pia nimepata nafasi ya kusafiri kwenda ziwa Naivasha kwenye county ya Nakuru. Pia niliwahi kutembelea ziwa elementaita ambalo pia liko county ya Nakuru. Hali ya maji, mathari ya kuzunguka maziwa na upepo wa asili, kunafanya kutembelea sehemu hizi kuwa na furahavkubwa na kumbu kumbu nzuri.

Ndiyo, natumia simu kufanya ununuzi wa vitu mtandaoni. Mara nyingi ni kiwa kwenye Instagram au TikTok. Napata wauzaji wanao uza bidha kama manukato au mavazi. Na mara nyingi ni naweka order mtandaoni. Pia wakati mwingine hutumia kama AliExpress, Jumia na Shin kununua vitu tofauti. Hii inaraisisha maisha na kunifanya nipate bidha ni nazotaka haraka na pia ufuraisha kwa sababu unaweza kuwana bidha nyingi na kulinganisha bei bila kutoka nyumbani.

Napenda mbwa kuliko paka Mbwa ni wanyama wa kirafiki, waminifu na wanaopenda sana kuwa karibu na watu Napenda jinsi wanavyolinda na pia jinsi wanavyoweza kuwa marafiki wazuri kwa familia Mbwa unifanya nijisikie salama na pia unipa furaha kwa sababu ya uaminifu na upendo wao.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota, hasa usiku kukiwa kimya na anga ikiwa wazi, kuangalia nyota hunipa utulivu na hunifanya nitafakari kuhusu maisha na dunia kwa ujumla, pia ni wakati mzuri wa kupumzisha akili na kufurahia uzuri wa asili bila msongamano wa shughuli za kila siku.

Napendelea AC kuliko upepo wakawaida. AC hunipa baridi ya haraka na ya kuthibitiwa hasa wakati wa jotokali. Inafanya nikaye kwa raha, nifanya kazi au nipumzike bila kero ya jasho au kelele. Hata hivyo wakati mwingine upepo waasili nao ni mzuri hasa jioni ukiwa laini na wakutuliza.

Kimsingi napenda kuamka na jua kwa sababu kunanifanya nijiskie mwenye mpangilio na kuanza siku nikiwa na nguvu. Kuamka mapema hunipa muda wa kupanga siku yangu na kufanya mambo bila haraka. Hata hivyo siwezi kusema napenda sana kulala mapema kwa sababu mara nyingi bado nina mambo ya kufanya au kupumzika usiku.

Mimi hufua nguo angalau maramoja kila wiki kwa kawaida mwisho wa wiki. Hini kwa sababu napenda kwa kisha nguo zangu zinaendelea kuwa safi na nathifu na pia ninjia kupanga muda wangu vizuri wakati mwingine kama nguo zimechafuka sana au kuna dharura uweza kufuwa nguo zaidi wakati wewote pia napenda kutumia fursa hiyo kupanga nguo wote vizuri na kuzihifadhi kwa usafi.

Ndiyo ni mewai kusafiri kwa ndege ni kielekea mombasa kujivinjari. Kusafiri kwa ndege kuna nifanya nijisikie furaha na msisimuko hasa sababu unaweza kufika kwenye maeneo mbali kwa haraka na kwa ura hisi. Napenda pia kuona mandhari kutoka angani mawingu na miji unapopita juu. Ingawa mara nyingine huwa na hofu kidogo uzoefu wakusafiri kwa ndege ni wakipekee na unabaki kumbu kumbu nzuri.

Hapa na sijapenda kwendesha baiskeli bado. Baba yangu ali ninunulia baiskeli muda uliopita lakini hadi kwa sasa nikiwa mkubwa hivi bado siwezi kwendesha vizuri. Ingawa wengine wanasema ni raisi kujifunza mimi bado sijapata muda au motisha kujaribu mara kwa mara. Hata hivyo napenda wazo la kujaribu sikumoja kwa sababu kwendesha baiskeli. Baiskeli ni burudhi nzuri na pia ufanya mwili kuwa na afia.

Ndiyo, nimewahi kulima. Mara nyingi ilikuwa ni sehemu ya kujifunza au kusaidia familia katika shamba. Nilifurahia sana kushughulika na mimea kulima mashamba madogo ya mboga na kuona matunda ya kazi yangu yanavyokuwa. Kulima kuli, kuna nifundisha uvumilivu bidii na umuhimu wa kufanya kazi kwa mpangilio. Kwani ni kazi inayohitaji muda, juhudi na utunzaji mzuri ili kufanikisha mavuno.

Malengo yangu kwa kazi ni kuwa mhandisi bora wa maswala ya maji. Ninapoweza kuchangia suluhisho endelevu zinazoboresha upatikanaji wa maji safi na usimamizi wa rasilimali za maji. Pia nataka kujijengea ujuzi wa kitaalamu na utaalamu zaidi ili niweze kushughulikia changamoto kubwa katika mradi wowote. Kwa muda mrefu pia, ndoto yangu pia kupanda cheo na kuwa sehemu ya maamuzi muhimu katika kampuni huku nikichangia maendeleo ya shirika na jamii kwa ujumla.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni pale ninapofanikiwa kumaliza mradi au kazi ngumu kwa wakati na kiwango kizuri. Hii inafanya nijisike kuridhika na kujivunia juhudi zangu. Pia napenda mafanikio ya kuwa na ushawishi mzuri kwa wenzangu au timu kama kusaidia wengine kufanya vizuri au kushirikiana kwa ushirikiano. Kwa kweli mafanikio madogo au makubwa kazini hunisidia kujenga, kujiamini na motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Napenda sana juice ya matunda, hasa ile yenye latha tamu na ya asili. Mimi napenda juice ya apple kwa sababu ni laini na yenye latha nzuri. Pia napenda juice ya nanasi, ya tropiki, yani mchanganyiko wa matunda. Na pia napenda juice ya embe, zote zinafanya ni jisikie fresh na zenye nguvu. Kwa ujumla na penda juisi yo yote ya matunda yenye ladha safi yenye afya na inayoweza kunipa nguvu na furaha wakati ya kukunywa.

Ili kujilinda kutoka vitisho au hatari za mtandao, mimeuchukua hatuwa katha, kwanza siweki tarifa zangu binafsi wazi mtandaoni kama namba za simu, anwani ya nyumba au mailezo ya kefetha. Pia ninapendelea kutumia nyuila ngumu na tofauti kwa kila akunti, ini password, na mara kwa mara kubadilisha nyuila hizo. Nimejifunza pia kuto kujibu ujumbe au maombi yasiyo rasmi kutoka kwa watu wasiyo julikana na kuripoti akaunti zinazohusiana na vitisho. Pia hutumia programu za antivirus na usalama mtandaoni kwakikisha simu na computers ziko salama. Hatimaye napendelia kuwa makini na kile ni nachosikiliza au kushiriki mtandaoni ili kuwepuka matatizo.

Sijui kupiga chombo chochote cha muziki. Ingawa napenda muziki sana na kusikiliza nyimbo zenye midundo mizuri. Sikuwa na nafasi au motisha kujifunza chombo chochote. Hata hivyo ni nadhamini sana wale. Wanaopiga vyema kwa sababu ni kipaji kinacho husisha wa ubunifu nidhamu na ustadi mkubwa. Labda siku moja ningejaribu kujifunza chombo kidogo kama vile gitaa. Lakini kwa sasa napendelea kusikiza tu.

Katika kazi yaushirikiano na wengine, mimi hujizatiti kuwa mwenyeheshima na anayesikiliza mawazo ya wenzangu. Kwanza nasikiliza kwa makini kile kila mtu anachosema. Kisha hushirikiana kwanjia ya kupanga majukumu na kushirikiana kwa uwazi. Pia na jitahidi kushugulikia tofauti za maoni kwa utulivu na kutafuta suluhisho la pamoja. Hii husaidia kuhakikisha kazi inafanyika kwaufanisi, timu inashirikiana vizuri na kila moja anahisi dhamani yake katika mradi.

Kuna badhi ya mitumu ya maendeleo ambayo ningependa kuona, kwanza ni elimu bora na upatikanaji wake. Shule na vyuo vina vyo tuwa elimu ya ubora, vio na alimu wenye ujuzi na vifavya kisasa. Pia afya na usalama wa jamii, huduma za afya zinazo afikika kwa kila mtu, hospitali zilizo na vifavya na madaktari wa kutosha. Ushirikiano wa jamii kuzuia magonjwa na kuhamasisha afyabora Pia katika ajira na ustawi wakiuchumi fursa za ajira zenye malipo ya haki na mazingira kufanya kazi salama ushirikiano wa kijamii kwanzisha biyashara ndogondogo na kukuza uchumi wandani Pia meundombinu na teknolojia barabara usambazaji wa majisafi, umeme na mawasiliano ya teknolojia kisasa. Pia katika usawa na haki za binadamu, kila mtu awe na haki sawa bila kujali jinsia, kabila dini au hali ya kiuchumi. Jami yenye sheria zinazo pewa heshima na zinazo tekelezwa kwa uwiano. Pia kuna ulinzi na mazingira kuwe na hali ya hewa safi, usafi wa mazingira na uhifadhi wa rasili maili ya asili. Jamii pia iwe inajali mazao ya kilimo, mito, misitu na uendelevu wa nishati. Alafu pia kuna utamaduni na ushirikiano wa jamii. Kuwe na jami yenye mshikamano heshima kati ya vizazi na jamii zinazo shirikiana kukabiliana na changamoto hivo hivo vyote.

Mafanikio makuu ni nayo pata kazini ni pamoja na kufanikisha miradi kwa wakati na kwa ubora wa hali ya juu. Kwa mfano nimeweza kushirikiana na timu zangu kufanikisha malengo ya kampuni kwa kutoa suluhisho bora, kushugulikia chagamoto kwa haraka na kuhakikisha wateja na ridhika na hudma au bidhaa tunazotoa. Pia nimejipatia ujuzi mkubwa wa ushirikiano, mawasiliano na utatuzi wa matatizo. Jambo ambalo limeongeza mchango wangu kwenye timu na kuleta matokeo chanya. Zaidi ya hayo nimedhibitisha uwezo wangu katika kufanya kazi kwa uwajibikaji na kwa ufanisi. Jambo lililosaidia kampuni kushinda wateja wapya na kudumisha mahusiano mazuri na wateja wa zamani.

Ninapenda kununua vitu mbali mbali kwa sababu napenda kujipendezesha na kuifanya mazingira yangu yawe mazuri. Napenda sana na kununuwa manukato kwani hunipa hali nzuri na kujiamini. Pia hufurahiya kuenda shopping hasa kununuwa nguo zinazolingana na mtindo wangu. Mbali na hilo napenda kununuwa vitu vya mapambo ya nyumbani ili kufanya nyumba iwe ya kuvutia na yenye hisia nzuri. Pia hununua vitu kwa sababu vinakamilisha muenekano wangu na vinaongeza mvuto. Kwa ujumla, kununua vitu hunipa furaha hunisaidia kujieleza.

Katika kazi yangu, natamani kufikia kiwango cha juu cha kitaaluma ambapo ntakuwa na ujuzi mkubwa, uzoefu na mchango wa maana. Nataka kukua hatua kwa hatua kujifunza zaidi na kuboresha uwezo wangu ili niwe mtaalamu anaye animika katika eneo langu. Pia natamani kupata nafasi ya uwajibikaji mkubwa, kushiriki katika maamuzi muhimu na kuchangia maendeleo ya shirika au jamii kwa ujumla. Lengo langu ni kujijenga kielimu na kikazi huku nikiendelea kubaki na maadili bidii na mtazamo chanya katika kazi ninayo ifanya.

Ndiyo, napenda kupika, nafraiya kujaribu mapishi mapya na kuandaa milo yangu mwenyewe kwa sababu hunipa uhuru wa kuchagua kile ni nachopenda na pia kula kwa afya kupika hunifanya ni jifunze mambo mapya na kunipa furaha Hasa ni napofaa nikiwa kuandaa chakula kizuri Pia napenda kutengeneza aina mbalimbali za juisi za matunda Jambo linalonisaidia kuwa mbunifu jikoni na kujitunza kia afya Kwa ujumla kupika ni shugri ni nayo ifuraya na inasaidia kupumzika na kujijali.

Kila asubuhi ninapoamka kwanza hujipatia muda mfupi wa kujitayarisha kimawazo na kimwili naosha uso kufanya usafi binafsi na kisha kupanga siku yangu kwa kupitia mambo muhimu ninayo paswa kufanya. Mara nyingii hujipatia kifungwa kinywa au kinywaji cha asubuhi kama vile kahawa ili kunipa nguvu za kuanza siku. Pia hujitahidi kuanza siku nikiwa na mtazamo chanya na ari ya kufanya kazi ili kuhakikisha siku yangu inaanza vizuri na kwa mpangilio.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano kama kupiga simu au kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii. Pia huitumia kupata taarifa na habari, kujifunza mambo mapya na kufuatilia matukio yanayoendelea. Simu yangu hunisaidia pia kwa burudani kama kusikiliza muziki, kutazama video na kupumzika baad ya shughuli za siku. Zaidi ya hayo naitumia kupanga shughuli zangu za kila siku na kuthibiti mambo muhimu, jambo linalofanya simu kuwa kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Ndio, wakati mwingine hufaa miwani ingawasi ya dawa na sinatatizo la macho. Hasa huipaa kwa sababu ya urembo, kwani unsaidia kukamilisha mtindo wangu na kunifanya nijisikie vizuri zaidi. Pia hutumia miwani yenye kinga dhidi ya mwanga wa blue, yani blue light glasses. Ninapotumia laptop au vifaa vya kidi kidigitali kwa muda mrefu ili kulinda macho yangu na kupunguza uchovu. Kwa ujumla miwani ni, sehemu ya mtindo wangu na pia hunsaidia kujali afya ya macho yangu.

Kwa kweli, sipendi sana kufanya kazi ya nyumbani, lakini napenda sana kuishi katika mazingira safi na yalio katika mpangilio mzuri kila siku. Napenda kuona sehemu ninayoishi ikiwa nadhifu na imepangwa vizuri kwa sababu hunipa amani ya akili na hunifanya nijisikie huru zaidi. Hivyo basi hata kama sifurahi kazi zenyewe hujitaidi kuhakikisha nafasi yangu inabaki safi na iliyopangwa kwa ni usafi na mpangilio ni vitu muhimu sana kwangu.

Chakula ninachokula mara nyingi mchana ni fries, yaani chipsi, or vibanzi, au chapati na maharagwe. Hivi ni vyakula ninavyovipenda kwa sababu vinanitosha vizuri na hunipa nguvu za kuendelea na shughuli za siku. Pia ni rahisi kupatikana na kuanda jambo linalonifanya nivichague mara kwa mara. Ingawa wakati mwingine hubadilisha vyakula hivi ndivyo hupatikana zaidi katika ratiba yangu ya chakula cha mchana.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Kucheza ngoma hunipa furaha na hunisaidia kujieleza. Hasa ninapokuwa na muda wa kupumzika au nikiwa na marafiki. Pia ngoma hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikia mchangamfu. Napenda aina mbali mbali za muziki. Hivo kucheza ngoma huo nifanya nijihisi huru na mwenye nguvu. Kwa ujumla kucheza ngoma ni shughuli ninayoifurahia na huniongeza hali chanya.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni mafanikio ya kazi ni nilio fanikisha na matokeo chanya ninayo changia Pia kuona timu yangu ikishirikiana vizuri na kufanikisha malengo, kunanifaya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya kazi tena shukrani, pongezi na kutambuliwa kwa jitihada zangu hunitia moyo, kuendelea kufanya vizuri zaidi. Kwa ujumla motisha kazini ninapata kupitia ufanisi, mshikamano wa timu na kuona mchango wa watu una thaminiwa.

Ninapendelea viatu vya sneakers. Sijui kama vinaitwa viatu vya michezo Naam hivyo ndo napenda zaidi kuliko vyote. Kwa sababu ni rahisi kuvivaa. Vina nifaa kila siku na hufaya nijiskie huru. Pia napenda kuvaa sandals kwa hali za kawaida za joto. Au likizo kwani ni rahisi na za starehe. Kwa hafla maalum au sherehe napenda kuvaa heels. Kwa sababu hunipa mtindo maalum na kuongeza mvoto Napenda vyatu vinavyofahali na hafla tofauti huko nikihakikisha vina comfort na mtindo pia.

Kuwatia moyo wenzangu, mimi hufanya jitihada za kuwahamasisha na kuwa himiza pale wanapo kutana na changa moto kazini. Huhakikisha kuwa naongea kwa maneno ya kutia moyo. Kuwapa pongezi wanapo fanikisha jambo na kuwa shauri pale wanapo hitaji mwngozo. Pia hujitahidi kushirikiana nao kikazi na kuonyesha mshikamano. Jambo linalo wafanya wajisikie kuwa hawako pekeyao. Na jaribu kuunda mazingira ya kazi yenye motisha mshikamano na usaidizi kwa kila mtu.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni uwajibikaji, uongozi wa mfano na uwezo wa kuwasikiliza wengine. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa na maono wazi na kuongoza timu kwanjia yenye heshma na uwazi. Aidha kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uhu huru wa kuamua, jasiri na mwenye uelewo, wachanga moto za wengine, ili kutoa msaada unaohitajika. Kiongozi mzuri ni ule anayeshirikisha timu, anahamasisha wengine na ufanikisha malengo ya pomoja kwa njia yenye heshma na bidii.

Ninapo kabilina na mabadiliko kazini, huchukulia kama fursa ya kujifunza na kukua. Badala ya kuwapinga kuyapinga, hujaribu kuelewa mabadiliko hayo na jinsi yanavyoweza kunisaidia mimi na timu kufanikisha malengo. Pia hujaribu kuwa mtekeleza chanya, kushirikiana na wenzangu na kubadilika kadri navyo hitajika. Mabadiliko hunisaidia kwa mbunifu, boresha ujuzi wangu na kuendelea kuwa na ari kazini badala ya kuyakimbia.

Mbara nyingi hufungua barua pepe kadri inavyohitajika lakini si kila wakati. Napenda kuhakikisha kuwasi na barua pepe zilizokosa kujibiwa. Hasaa zile zinazohusiana na kazi. Na hafuatilia barua pepe mapema asubuhi na wakati mwingine katikati ya siku. Ili kuhakikisha ninaffuatilia mambo muhimu kwa wakati. Kwa njia hiyo, naweza kubaki mpangilio na kuhakikisha kazi zinakuenda vizuri bila kuchelewa.

Ndiyo nimewahi kufuga wanyama wanyumbani. Tuna kuku ng'ombe na kondoo na kuwa hudumia kuna nifundisha uvumilivu na uwajibikaji. Kufuga wanyama hawa pia kuna nisaidia kuelewa thamani ya chakula, safi na afya njema. Zaidi ya hayo ni shuguli inayonifanya nijisikie kuwa karibu na asili na kunifundisha maadili ya bidii ustahimilivu na kutunza rasilimali.

Ninapenda kinywaji cha baridi hasa juisi za matunda kama juisi ya tufaha au jinsi juisi za tropical kwa sababu hunipa ladha nzuri na nguvu. Pia napenda kunywa maziwa baridi kwani hunipa afya na nguvu za mwili. Zaidi ya hayo napenda pia yogurt baridi ambayo ni kinywaji chenye lishe na ni kitamu sana kwa ujumla napenda vinywaji hivi kwa sababu vinafanya nijisikie vizuri na kuchangia afya na hunipa furaha.

Mazingira ya kazi ufanya kwa mazuri pale panakupokuwa na ushirikiano mzuri na timu, mawasiliano wazi na heshima kati ya wafanyi kazi. Pia ufuraisha pale jitihada zeu zinapotambuliwa kama vile kupewa mutisha, bonasi, bonuses au pongezi pale kazi inavyofanikisha vizuri. Mazingira mazuri ya kazi husaidia kuongeza ari, mutisha na kufanya kila mtu ajisikie kwa sehemu muhimu ya timu, jambo linaloongeza ufanisi na furaha kazini.

Kipawa ninacho ni uchoraji, yaani drawing and painting. Napenda kuchora kwa sababu hunipa nafasi ya kujieleza kwa ubunifu na kuunda vitu vipya kwa mawazo yangu. Pia kuchora kunanifundisha umaakini na ubunifu na uvumilivu pia. Jambo linalonisaidia pia katika maisha yangu ya kila siku. Ninapochora najisikia furaha na utulivu na mara nyingine. Natumia kipawa hiki kuunda michoro midogo au kujaribu mitindo mipya ya sanaa.